Napenda kujistawisha sana wakati wa likizo kwa kuhakikisha na kula mlo kamili, nafanya mazowezi mengi ya kutosha, na pia ninakwenda kufanya mazowezi ya kutembea nje, kuosha macho, kwani hunisaidia niweze kuwa na ukakamavu, na pia niweze kuwa na afya bora, isiwe rahisi kwangu kuvamiwa na magonjwa.

Nyakati za asubuhi, napendelea kunywa kinywaji kinachofahamika kwa jina la chai, yaani ni kinywaji cha moto ambacho kinapikwa kwa kuweka sufuria jikoni, maji kiasi, majani ya chai, kisha yakachemka, nikaipua, nikachuja pembeni, pia nikaweka sukari, tayari kwa kunywa, ama kahawa.

Napendelea sana kuvaa nguo ambazo zinanipa ujasiri na kuweza kutembea bila kuhangaika, kama vile gauni, sketi, shati, ama jeans. Pia napendelea kuvaa nguo ambazo zinamuonekano mzuri, zitanipa mvutio mzuri mbele za watu.

Ninafanya mazoezi kila siku, ninafanya mazoezi kwa ajili ya kueza kupunguza unene, pia kueza kusaidia viungo vyangu vya mwili, viweze kufanya kazi vizuri. Mazoezi hayo ni kama vile kukimbia, pia mazoezi ya kutembea, na pia mazoezi ya viungo. Na pia katika wiki ninafanya mazoezi kila siku inapofika mda wa jioni ninapotoka kazini. Na pia wakati ambao ninapenda kufanya mazoezi ni hasa wakati wa jioni ninapotoka kazini. Na pia baada ya kufanya mazoezi huwa mwili wangu unakua umechoka, hivyo ninakwenda kukoga na kupumzika kidogo.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema alfajiri sana, kila siku. Yaani napendelea kuamka saa kumi na moja asubuhi. Kwani mimi ni mwanamke na hivyo ninakuwa na majukumu mengi ya kifamilia. Kama nianze kupika chai ya asubuhi, nifanye usafi, nikimaliza ndio nijiandae na mimi ili niweze kwenda kazini.

Binafsi napenda sana maua hasa maua ambayo ni fresh bustanini yaani maua ambayo sio ya plastiki kwa sababu maua fresh yanakuwa na harufu nzuri sana ambayo yanakusaidia wewe kuweza kuyapenda maua hayo, na pia nayapenda maua kwa sababu yanamuonekano mzuri, na pia maua ni ishara ya upendo.

Mimi binafsi napendelea suruali pamoja na sketi, lakini mavazi hayo mawili nitavaa kulingana na eneo husika ninalo kwenda au tukio ambalo nitakumbana nalo siku hiyo. Kama ninakwenda kazini, mudamwingi sana napendelea kuvaa suruali za vitambaa. Ama kama ninakwenda tukutembea sehemu kwenye maonyesho au mapumzikoni, napendelea tukuvaa sketi fupi.

Napenda sana kukimbia kwa sababu mazoezi ya kukimbia ni moja wapo ya mazoezi yangu ya kila siku kwa sababu hunisaidia mimi kuweza kupunguza unene ambao niko nao. Hivyo kulingana na malengo ambayo nimejiwekea ina nilazimu kila siku kuweza kukimbia umbali kadhaa kuenda na kurudi ili niweze kupungua.

Pale ninapopata kazi ambayo ni ya dharura kwanza, huwa sipanic, natuliza kwanza akili yangu na kufikiria je, katika shughuli ambazo ninazo siku ya leo, ni jambo gani ambalo linauhitaji uharaka na jambo gani ambalo halina uharaka. Kwa hiyo katika mambo ambayo hayana uharaka, nitayaweka kwanza pembeni, nitatanguliza shughuli ambayo ni ya dharira kulingana na uhitaji wa hiyo shughuli, nitakwenda kuifanya, kisha nitarudi.

Barua pepe ambazo huwa nazingojea huwa inategemeana lakini maranyingi huwa nangoja baruapepe maramoja kwa siku. Na wakati mwingine huwa singoji kabisa kwa sababu kulingana na mtandao na utandawazi siku hizi watu wengi hawatumii sana baruapepe hizi za mkononi kuweza kukufikishia ujumbe. Ila wanatumia baruapepe za mtandaoni ilikuweza kukuandikia ujumbe husika.

Ninapenda kufuata mifereji mbali mbali ya TV. Kama vile TBC1, TBC taifa, Chanell kumi na chaneli mbali mbali ambazo huwa zinasaidia kutupa sisi wanainchi taarifa au habari mbali mbali, zitakazotusaidia kuweza kujua nini kinachoendelea nchini kwetu.

Mambo ambayo huwa napenda kufanya wakati wa jioni yanafuata utaratibu wangu husika. Kama vile, ratiba yangu ya mchana inapoisha, kazini huwa nageuza, naondoka kazini, na kurudi zangu nyumbani. Hasa huwa inakuwa mida ya saa kumi jioni, ndipo ninapoanza kuondoka. Na pia, sherehe za jioni, napenda kuzifanya, lakini sio mara kwa mara kwa sababu huwa zinakuwa ni chache. Na jinsi ninavyojiandaa kulala ni kwamba baada nikisha kula naoga, nikisha oga nasali, nikisha sali navaa zangu nguo za kuenda kulala basi naingia kitandani kulala. Na pia jioni huwa ninapenda kujisikia furaha sana pale ninapokwenda kukaa mazingira ya utulivu na yenye upepo kwani hunisaidia niweze kutulia na kurelax akili.

Kwa siku, natumia muda mchache sana mtandaoni, yaani, sio zaidi ya masaa manne. Kwa sababu, asilimia kubwa ya masaa yangu ya siku, huwa natumia kufanya kazi zangu nilizo jiwekea siku hiyo, pamoja na mazoezi, pamoja na kuenjoy. Kwa hiyo, muda mwingi situmii sana mtandaoni, natumia kutimiza majukumu yangu ya siku husika ambayo nimejiwekea.

Napenda kushughulikia muda wa mwisho kwa kuwakikisha ratiba zangu zote nilizo panga kwa wakati huo wa mwisho zinafanyika. Kama vile, kama labda muda wangu wa mwisho umebaki nusu saa, nipo kazini nitahakikisha basi kazi ambayo nimepewa siku hiyo, ndani ya muda huo wa nusu saa ninaikamilisha. Angalau niweze kufanikisha asili mia sabini na tano ya kazi hiyo, ndipo nitaondoka.

Mimi nimewai kulima na pia mimi ni mkulima kwa sababu asilia ya familia yangu ni ukulima. Sisi nyumbani kwetu huwa tunapenda kulima mazao mbalimbali kama vile mahindi, marage, soya, viazi na kathalika. Pia tunafanya kilimo cha miti.

Ninapenda harufu za aina mbali mbali lakini haswa napenda harufu ya za chakula pamoja na baadhi ya manukato ama maua. Na pia ninapokutana na harufu kama hizo zinanikumbusha wakati ambapo nipo jikoni nikipika chakula changu pendwa ama ninapokwenda dukani kununua manukato yangu pendwa. Na pia, naisi, hizi harufu zinanifanya nijiskie vizuri sana na zinanifanya niweze kusikia hami ya kula au nipende kunukia vizuri.

Napenda kutumia simu yangu ya mkononi mara nyingi kwa ajili ya kufanya mawasiliano. Labda kupiga simu ama kutuma message ama kuangalia habari mbalimbali mtandaoni ama kusikiliza mziki ama kuangalia video na vichekesho na kadhalika.

Rangi ambayo mimi huwa naipendelea zaidi ni rangi nyeupe, pamoja na zambarau. Inanikumbusha kwamba ni rangi ambazo nikiziona katika kitu chochote, zinanikumbusha kwamba ni rangi zangu pendwa. Na pia vitu mbalimbali ninavyomiliki vyenye rangi hiyo ni kama nguo zangu, mikoba yangu, viatu vyangu na kadhalika. Na pia rangi hizi ninazi penda kwa sababu zinanifanya ni jihisi mwanamke nzuri. Na pia ninapo ona rangi hizi mara nyingi huwa nina zikuta madukani, ninazikuta kwenye vifaa mbalimbali ama urembo wa aina tofauti tofauti. Hivyo univutia sana.

Napenda kuzungumzia siasa kwa kiwango cha kawaida tu kwa sababu mimi siyo mpenzi sana wa siasa. Hivyo, ninaelewa mambo ya siasa kwa akili yangu ya kawaida tu. Sijaweza kupata muda sana wa kwenda kuchimba sana mambo mengi yanayohusiana na siasa nchini kwangu.

Napendelea mwanga wakati au mwanga hafifu kwa sababu kwanza mimi ni mwanamke ambaye ni mekuja kugundua hivi karibuni macho yangu yananisumbua endapo nikikaa kwenye sehemu nikiangalia muda mrefu kifaa ambacho kinatoa mwanga mkali na nikikaa karibu nacho kwa muda mrefu hivyo napendelea mwanga wa kati ama mwanga hafifu.

Napendelea wanyama wa aina mbalimbali, yani wanaofugwa na wasiofugwa, kama vile ng'ombe, mbuzi, paka, mbwa, kondoo, nguruwe. Pia napendelea kuwaona wanyama wa mwituni kama vile fisi, pamoja na simba, tembo, swala na kadhalika.

Mara nyingi huwa nafikiria kuanzisha biashara. Ambazo biashara hizo zinalenga kuniongezea kipato, mimi kama mwanamke nisiweze kusimama nyuma kutegemea kupewa hela na mtu mwingine, labda wazazi ama mtu wangu yeyote wa karibu. Hivo ninatarajia kuanzisha biashara hivi karibuni.

Wakati wa jua kali, ninapenda sana kukaa eneo la kivuli na kuangalia nje mandhari yanayo nizunguka. Kwani, eneo la kivuli linakuwa linaupepo mwingi na pia juwa linakuwa halinipati kwa urahisi kwa sababu sitaki kutoka majasho mengi sana au kuumwa kichwa wakati jua litakaponipiga.

Najihisi vizuri kwa tathmini zangu za kazi kwa sababu kwanza, naipenda kazi yangu, pili mimi ni mchapa kazi na muajibikaji na tatu, napenda kwenda na muda. Hivo ninathamini sana kazi yangu na ninaitathmini kuwa ni kazi ambayo inaniongezea kipato kwenye maisha yangu na inajali na inatunza wadhifu yangu na dhamani yangu.

Katika kazi yangu, natamani sana kufikia mafanikio ya maishani mwangu na kazi yangu pia kwa ujumla. Kwa sababu, nikiweza kufanikiwa kutimiza na kufanya kazi yangu kwa uadilifu mkubwa, itanisaidia kunitengenezea sifa nzuri kazini na pia itanisaidia kunitengenezea kipato kizuri cha maisha yangu ambapo kipato icho kitanisaidia mimi kwenye maisha yangu na shughuli zangu za kila siku.

Kwa sababu mimi bado ni kijana. Kwa hiyo, mimi bado ni kijana na pia, kama ningekua ni mtu mzima sana, labda ni na miaka salasini na kuendelea, ningetamani kurudi ujana kama kuna mambo ambayo sikuyafanya vizuri kipindi cha ujana wangu. Ili niweze kupata muda wa kuyarekebisha. Lakini kwa sababu mimi bado ni kijana hivo naifurahia na naupenda ujana wangu kwa sababu ninautumia vizuri.

Napendelea keki yenye ladha ya chokoleti ama vanilla ama strawberry kwa sababu ladha hizo ni ladha ambazo nipendwa sana katika kinywa changu. Hivyo napendelea sana keki zenye mchanga nyiko wa ladha hizo tatu kwani husaidia niweze kula keki yote mpaka nikaimaliza.

Napenda kueka nenosiri langu salama kwa kuwakikisha kwamba simuambi mtu yoyote nenosiri langu ya simu yangu, ama akaunti yangu ya benki, ama sehemu nyingine yoyote ambao nimeweka ulinzi. Hii hunisaidia kujua kwamba vitu vyangu vipo kwenye hali ya usalama wakati wote.

Uzoefu ambao umewahi kunishangaza ni kwamba siku moja niliamua kufunga safari na kuenda mbugani. Yaani kwenye mbuga ya wanyama nchini kwangu. Nilipofika, nilishangazwa sana, nikapigwa na butwa kwa kumkuta mnyama mmoja anayefahamika kwa jina la simba. Yaani mfame wa mwituni. Akimkimbiza swara kwa nguvu sana, akamkamata na akamla.

Mimi binafsi sijawahi jifunza kupiga gitaa ama chombo cha aina chochote kile cha mziki lakini ni ndoto yangu pendwa hapo mbeleni. Nikisha pata fedha nyingi za kutosha nikajifanyia uwekezaji na nikataka kupumzika nitachukua somo la mziki linalohusisha kujifunza gitaa na vifaa vingine vya mziki.

Napendelea mazingira ya kazi yawe na sifa kama hizi. Utulivu, yawe mazingira masafi, yawe mazingira katika sehemu ambayo ni karibu na mji. Kwani mimi nakaa sehemu ambayo ni karibu na mji hivyo nisingependa kutembea umbali mrefu sana au kusafiri umbali mkubwa hadi kufika kazini.

Mimi sipendelei kuvaa miwani na pia kwa sasa sivai miwani wala sijawahi kuvaa miwani, kwa sababu ninaamini macho yangu ni mazima wala si mabovu. Ninavaa miwani endapo tu ninakwenda nje kwenye jua, hivo navaa miwani ya kuzuia miale ya jua kunipiga kwenye macho yangu.

Napenda sana kutembea sehemu za msituni kwa sababu ni sehemu zenye uoto asilia kama vile miti pamoja na majani marefu kwa mafupi yenye asilia ya rangi ya kijani kibichi. Hivyo, nina pendelea sana kutembea misituni kwani ni sehemu ya utulivu, na ni sehemu yenye upepo mzuri.

Napenda kutembea kwa miguu kwani ni mojawapo ya mazoezi ambayo nimejiwekea kila siku lazima nifanye. Hii husaidia msukumo wa damu katika mwili wangu kuwa mzuri na pia husaidia kuweza kuchangamsha miguu yangu isikae kizembe-zembe niweze kutembea umbali mrefu.

Nikiwa na marafiki zangu napenda kufanya shuguli za aina mbalimbali kama vile kutembea nao pamoja mtaani ama kupiga nao stori ama kuenda kuangalia muvi pamoja kwenye banda la cinema ama kushiriki mapishi pamoja darasani. Hii hunisaidiya niweze kuchangamuka ni napokuwa nao.

Napendelea sana kula nyama ya ngombe pamoja na nyama ya ngurue yaani kitimoto pamoja na samaki haswa pia na kuku. Hizi ni nyama zangu pendwa pendwa pendwa ninazo zipenda kila siku na ningetamani niweze kuzinunua kila siku niweze kula kwa sababu ni nyamazangu ninazo zipenda kila siku.

Mimi binafsi napenda sana asali. Asali ni moja hapo ya biashara ambazo nina pendelea kuzifanya katika familia yangu kwa sababu tuna shamba la asali la nyuki wadogo na wakubwa. Ambalo huwa tunalina asali karibia kila mwezi, kisha tunaichuja na kupakia kwenye vifungashio usika na kuwauzia watu. Asali husaidia sana kuboresha afya na miili yetu kwa ujumla.

Ninapopata muda wa mapumziko kazini, kwanza napenda kutulia na kuegama kidogo katika meza yangu. Ama napenda kwenda nje na kutembea tembea kidogo kupunga upepo hapa na pale. Ama kama siyo hivo basi nitachukua simu yangu na kuingia mtandaoni kuperuzi huku na kule katika chaneli mbali mbali. Na lahasha kama si hivo basi ni itakwenda sehemu yenye chakula kizuri niweze kujipatia msosi wa wakika.

Sera ya kampuni yangu ambayo ninaona ni muhimu ni ile sera ya kuakikisha kwamba tunatengeneza bidhaa za hali ya ubora wa hali ya juu zinazo saidia kuwapa wateja wetu kurithika. Kwani wateja wanaporithika pia inatusaidia wateja kubaki katika kampuni yetu, kununua bidhaa zetu na pia kuitangaza bidhaa zetu kwa wateja wengine ambao hawajatufikia bado.

Mimi binafsi napenda hesabu. Kwa sababu somo la hesabu, ni somo ambalo linatusaidia kutatua matatizo mengi sana ya kimahesabu. Kama vile mtu unapokuwa mhasibu, unahitajika kujua hesabu ili kuweza kujua mapato yanayoingia na matumizi yanayotoka ni yapi. Hii, hutusaidia kuweza kufanya vitu kwa utaratibu.

Napenda kuhifathi pesa zangu kwa njia mbali mbali kama vile kwenye simu ama kwenye kadi zangu za benki. Kwani huniraisishia kuweka pesa zangu kwa usalama na ninaamini kwamba ninapoweka sehemu hizo hakuna mtu atakayeweza kuzitoa pesa hizo bila hidhini yangu. Hivo, ni sehemu mbili pendwa ninazo penda kueka pesa yangu.

Napenda kutengeneza mausiano mazuri na wafanya kazi wengine, kwanza kwa kuhakikisha, ninapo fika asubui, ninawasalimia wafanya kazi wenzangu wote kwa pamoja, pia ninahakikisha na mjulia kila mmoja hali yake anaendeleaje, pia ninahakikisha na shirikiana nao katika kazi ambazo tunapewa eneo husika kueza kushirikiana kuhakikisha, tunatimiza malengo pamoja.

Ninapenda kutumia sana kompyuta kwa ajili ya kufanya kazi zangu za ofisini kama vile kuandika dokumenti ambazo ninaweza kutumia kwa ajili ya miarejeo ninapokuwa kwenye kikao kwa sababu ni muhimu kunukuu pembeni. Na pia natumia kompyuta kwa ajili ya kuhudhuria vikao mbalimbali vya kikazi na kufanya shughuli zangu nyingine za nyumbani kama vile kuangalia muvi.

Napenda kutumia simu kila siku na haswa muda ambapo ninapata mapumziko kutoka kazini, labda dakika chache, muda wa kula. Na pia programu mbalimbali ninazo penda kuzitumia katika simu yangu ni programu ya kuingia kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, TikTok na Google. Na pia ninapotumia simu yangu, ninaikumbuka simu yangu ya kwanza ambayo iliibiwa kwa bahati mbaya nilipokuwa nikisafiri. Na pia ningependa kueleza ni jinsi simu inavyonisaidia kwenye maisha yangu kweza kuwasiliana na watu pale ninapohitaji na kufikisha ujumbe. Na pia huwa napenda kuzima simu muda ninapokwenda kulala usiku.

Michezo ambayo ninapenda kushiriki kuitazama ni michezo ya vichekesho pamoja na tamthilia na ninapenda kuiangalia michezo hii kwa sababu inasisimua, inafurahisha, inachekesha na inatufundisha mambo mbali mbali katika jamii yetu inayotuzunguka kila siku. Ninakumbuka mchezo ulikuwa unanishangaza sana, yaani mchezo wa ngumi, watu wanapigana na mchana kweupe. Napenda kuangalia michezo mbalimbali katika masehemu kama nyumbani, ama nikiwa kazini, muda wa mapunziko, ama kwenye vibanda vya sinema. Na ninahisi kusisimka wakati ninavyotazama michezo hiyo kwa kweli.

Kila mwezi ninahakikisha, ninaandika malengo yangu katika karatasi ama daftari langu la kunukuu vitu vyangu. Kwa kutumia peni hivo, ninaorodhesha malengo yangu na kila malengo ninayapa muda husika ndani ya mwezi kuhakikisha nayafuatilia kwa ukaribu ili niweze kuyatekeleza. Ninapofanya hivo inanisaidia niweze kujijenga katika maisha yangu.

Nimekwisha fanya sana kazi za kujitolea na hata hapa nilipo sasa bado ninafanya kazi ya kujitolea nikitegemea na kuamini kwamba ipo siku watataka kuniajiri niweze kuwa mmoja wapo wa wafanyakazi halali. Na sehemu ambapo nimejitolea ni sehemu zaidi ya mbili mpaka sasa na pia nimefurahi sana kujitolea kwa sababu nimeweza kujifunza mambo mengi sana katika kipindi changu cha kujitolea.

Katika maisha yangu, tukio ambalo ni muhimu sana ni tukio la kuzaliwa kwangu. Ninaifurahia sana siku ya kuzaliwa kwangu. Kwani, kwangu mimi binafsi ni tukio moja ambalo ni kubwa sana na linathamani kubwa sana kwenye maisha yangu. Linanikumbusha kwa mba mimi ni nani, wapi ni lipo toka, wapi ni napoelekea, na mbaka sasa ni meweza kufika wapi. Hivo ni tukio la muhimu sana kuzaliwa kwangu katika maisha yangu.

Nimekwisha wahi kusafiri kwa ndege maramoja tu ambapo nilikuwa natoka nchini kwangu kuelekea nchini ujerumani. Nilitumia ndege mbili mfululizo nakumbuka na ilinichukua siku nzima kuweza kufika eneo langu la mwisho. Na hata wakati wa kurudi nilitumia ndege pia kusafiri kutoka ujerumani kurudi mpaka hapa nchini kwangu na nilitumia pia ndege mbili. Kwa kweli ilikuwa gharama sana lakini na mshukuru mungu safari yangu haikuwa bure.

Ninapenda kupumzika. Kuna mambo mbalimbali ambayo yananifanya niweze kutulia. Kama vile ninapokuwa nimekula chakula nimemaliza, ninatulia kidogo, ninapumzika kidogo ili chakula kiweze kushuka. Na mazoezi ambayo huwa ninafanya ni kama vile yoga au kufanya kutafakari. Na pia, ninakumbuka wakati nilipokuwa nikijifuza njia hizi za kupumzika, zilikuwa zinanisaidiya niweze kujitambua vizuri na kuweza kutuliza akili yangu. Na pia, ningependa kushiriki muda, ninaochukuwa kwa ajilia kufanya mapumziko haya kama vile nusu saa ama lisaa limoja. Kwani hunisaidiya niweze kutuliya na kuanza upya kupata mawazo mengine na ninajisikiya vizuri baada ya kupumzika.

Ninaimani siwezi kuishi bila kifaa cha teknolojia kinacho itwa simu ya mkononi ama simu ya kiganjani kwani kulingana na utandawazi ninatambua kwamba kila mtu anahitaji simu ya mkononi kwa sababu nikifaa pekee cha muhimu kinacho kusaidia kukuunganisha na watu mbalimbali sehemu tofautu tofauti kina kusaidia kukupa milango ya kuingia sehemu mbali mbali mtandaoni kujifunza vitu na hata kuboresha maisha yako.

Ninapo pata muda wangu wa bure ninapenda kukaa pembeni na kutulia kwa kupunga upepo, ama kuenda kutembelea sehemu wanazouza vyakula vizuri sana, nikala ili niweze kufurahisha nafsi yangu. Na kama si hivo basi nitafungua simu yangu, na kuweza kuperuzi mitandaoni kujua ni habari gani zinazoendelea wakati huo.

Katika jamii yangu ninashiriki kwa namna mbalimbali kwa sababu kwa jamii ambayo inazungu inanizunguka kuna programu mbalimbali ambazo zinafanyika kila wiki kama vile programu ya usafi, programu ya kutembelea watoto yatima na programu za kusherehekea kwa pamoja hivyo. Napenda kushiriki katika jamii yangu kwa kushiriki programu hizi kikamilifu ili niweze kuhakikisha nina mahusiano mazuri na wanajamii wenzangu.

Napenda sana kuimba kwa sababu ni jambo ambalo ni mekuja kugundua ni jambo ambalo ni nalipendelea sana. Yani kama talanta yangu kwa hiyo ni napokuwa na muda ambao sina kazi ya kufanya. Napendelea kufanya mazowezi ya kuimba nyimbo mbali mbali kama vile kwaya ili kurekebisha sauti yangu.

Napenda sana sana kutazama michezo kwa sababu michezo ni moja wapo ya vipindi vya burudani vinayvo saidia kuosha macho, kutulia kwa utulivu na kusaidia kujifunza namna mbalimbali au mafunzo husika yanayotolewa katika michezo huo. Kama vile tamthilia.

Mara nyingi ninapokuwa katika kipindi cha wikendi napenda kuchukua muda wangu kufanya usafi wa nyumbani kama vile kufua, pamoja na kudeki nyumba ama kufyeka nyasi ama kama si hivyo napenda kuenda kuangalia movie sehemu mbalimbali au kutembelea sehemu wanazopika chakula kizuri nikala nikashiba.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kushona kwa sababu ni ujuzi ambao ungenisaidia kuweza kuongeza kipato changu kwenye maisha yangu ya kila siku, na kunisaidia kumudu matumizi yangu. Na pia nimewahi kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali, ijapokuwa nilikumbana na changamoto kidogo. Na pia ningependa kujifunza kwa vitendo ujuzi huu, kwani ingenisaidia mimi nisiweze kusahau yale niliyojifunza. Na pia ninapojifunza ujuzi huu, ninauhakika nitajisikia vizuri, kwa sababu ni jambo ambalo ninalitamani.

Ninapendelea chumba changu kiweze kupakwa rangi zenye mvuto kama vile nyeupe, rangi ya maziwa, kijani ama zambarau kwa sababu ni rangi ambazo mimi binafsi ninapenda kuziona zikiwa zimepakwa ndani ya chumba changu nikiamini kwamba zinanipa mvuto wa hali ya juu na zinanipa kuweza kuona vizuri.

Ninapenda kula ugali pamoja na wali, lakini siyo nyakati zote ninavyopenda chakula hiki, inategemeana na msimu au ni wakati gani, na pia inategemeana na chakula gani kinaweza kupatikana wakati huo. Kwa hiyo wali napendelea kula usiku na ugali napendelea kula sana sana nyakati za mchana.

Chakula ninachokipenda zaidi ni kitimoto au nyama ya nguruwe kwa sababu ni chakula changu pendwa. Ninajisikia furaha kula chakula hicho kwa sababu kina ladha nzuri na nyama ya kitimoto inaasilia ya mafuta ambayo ni mazuri kwa afya yetu.

Nimewahi maranyingi kusafiri kwenda sehemu nzuri ama mahala pazuri kama vile ufukweni mwabahari katika hoteli zenye manzari nzuri sana baharini au karibu na maeneo ya hapo na sehemu nyingine kama vile uwanja wandege na kadhalika.

Ninapenda sana kusimamia wenzangu kwa sababu ninafahamu mimi nina uwezo wa kujisimamia mwenyewe bila hata kuhitaji msaidizi mwingine wa karibu kuniangalia mambo ninayofanya, ili aweze kuhakikisha kwamba sikosei hata nukta moja.

Kila jioni, kabla ya kuingia kulala, huwa napenda kutenga muda wangu, kuenda kuoga, kisha nitavaa mavazi ya kulalia, nitachukua biblia yangu, na kujifunza neno la mungu kidogo, kisha baada ya hapo, nitafanya maombi, na kisha nitaingia kulala.

Ninapenda sana kufanya kazi nyumbani kwa sababu ni eneo ambalo lina utulivu, upepo mwingi, linanisaidia akili yangu iweze kutulia na kufokus katika kile ambacho ninataka kukifanya kwa wakati huo husika.

Napendelea ubaridi pamoja na joto lakini katika nyakati tofauti za maisha. Kama ni msimu wabaridi napendelea ndani ya nyumba uwe na usawa wa joto la kiasi. Ama kama kuna joto nje napendelea ndani ya nyumba kuwasha feni ili iweze kunipepea.

Baada ya kuwa na siku ndefu, huwa napenda kutenga muda wangu lisaa limoja ama nusu saa ambapo ninaweza kufikiria je, ni namna gani nitatumia muda huo kwa ajili ya kuweza kujiburudisha na kupata utulivu wa nafsi yangu.

Nina kumbukumbu nyingi nikiwa kipindi cha utotoni. Moja yapo ya kumbukumbu yangu ninayoikumbuka sana ni ile kumbukumbu ambayo nilienda kutembelea mbuga za wanyama nikiwa mdogo nikafanya kazi ya kulishia wanyama kwa kutumia kikapu changu kilichokuwa na chakula kwa ajili ya wanyama hao.